Unafanya nini kwanza unapofanya kazi? Swali hili linauliza ya kwamba nini haswa ndio kile kitu cha kwanza ambacho unafanya kabla uanze kazi. Kina maanisha ya kwamba unaanza kazi ukifanya nini? Nini ndio kitu ambacho unazingatia mwanzo kabla uanze kazi yako kwa siku inaweza kuwa unaomba, inaeza kuwa unanakili kitu ambacho unataka kufanya kwanza uwe na mtaratibu ambao unaofaa, kila unapoanza kazi, unanakili yale mambo ambayo unataka uwanze kwanza na gani itakua ya kwanza na ya mwisho. Sasa swali linauliza gani wewe mwenye unazingatia kwanza mimi, kitu cha kwanza mimi hupenda kunakili kile ambacho nafaa nifanye kwa siku ndio nianze kazi, ndio nikuwe na mfumo na mtaratibu ambao unafaa ila nisiruke kazi yoyote pale.

Unahimizaje ushirikiano katika timu? Kulingana na mimi ushirikiano katika timu ni muhimu sana kwa sababu kama hamna ushirikiano mamwezi fanikiwa mkiwa timu kwa sababu kuna wale ambao hushika mambo haraka, kuna wale ambao husahau, kuna wale ambao hawawezi shika haraka. Lakini mkiwa mkisonga kwa umoja, mkisonga kwa pamoja. Namaanisha ya kwamba, ile uwezekano wa nyinyi wote kufanikiwa kama timu ni rahisi sana. Kwa sababu mtasonga pamoja, yule ambaye anaachwa nyuma mnamshikilia, mnamfunza, mnamwonyesha. Ndiyo mweze kusonga pamoja, mtu mmoja asiachwe nyuma kwa sababu nyinyi ni timu. Nahimiza ya kwamba watu wapendane, watu wafanye kazi pamoja. Itasaidia sana kuweza kujijenga kama timu na kusonga pamoja ili mfanikiwe.

Je, unapenda kuvaa vipuli? Mimi sipendi kuvaa vipuli. Mimi ni mwanaume, vipuli ni vitu vya wasichana. Kwa sababu, mwanaume kulingana mimi, kama mwanaume, vipuli hiyo tuachie wanawake. Ama wanadada zetu, waweze kuvaa vipuli. Mimi kama mwanaume, sihitaji kuvaa kipuli ama vipuli. Niko saaa kabisa bila vipuli, kama mwanaume.

Mimi napenda zote, lakini sana sana napenda mbwa kwa sababu paka manyoya yake hunisumbua, unanifaya napiga chafya sana lakini mbwa napenda mbwa kwa sababu unaeza toka na mbwa nje, tukakimbia, tukatembea mbwa hunifurahisha sana na kuna, aina mingi za mbwa, ndiyo kuna aina za paka mingi lakini mbwa kuna aina mingi sana na ile mbwa ambayo mi hupenda sana ni mbwa wa German Shepherd ule unanifurahisha kabisa kabisa.

Mahali ambapo napenda kutembea. Napenda kutembea katika. Sana sana napenda kwenda wacha niseme kwa kizungu road trip. Napenda kutembea kwenye gari. Kuenda maeneo tofauti tofauti. Sana sana napenda kuenda mainiwe ya Mombasa ambapo nimeenda kama mara tano hivi. Pia nimeenda maeneo ya Turkana, mara moja, nimeenda maeneo ya Lodwar, mara kadhaa, nimeenda Tanzania, nimeenda Uganda. Lakini kule ambapo kulinifurahisha ni Uganda. Uganda kulinifurahisha kwa sababu ya nini chakula, chao ni kizuri sana. Chakula cha Uganda kwapendeza sana. Na si bei ghali, ningependa sana nirudi tena Uganda kama miezi kadhaa.

Nchi ambayo ningependa kutembea ni nchi ya antarktika ningependa kuenda sana nchi ya antarktika kwa sababu sijawahi ona kwa kizungu tunaita snow sijawahi ona snow kwa maisha yangu ambayo ni mingi hivyo katika nchi ya antarktika ningependa kwenda nchi ya antarktika sana kitu ambayo ningependa sana kuona ni wale polar bear wale wanyama na pia kuna ile mwangaza ambao unaonekana katika anga, aura kwa kizungu inaitwa aura, ningependa sana kuwa na aura kwa sababu ningependa kwenda nchi ya Antaktika hiyo ndio kitu ambayo inanifurahisha na hiyo nchi na najua ni nchi ambayo ina baridi hiyo ndio kitu ambayo katika mitandao tunajua nchi ya Antarktika ni nchi ambayo ina baridi sana ambao baridi yake hulinganishi na mahali pengine popote pale ni kwa sababu hiyo vitu ambavo napenda huko ni kwamba pia ningependa kuona mnyama ule mdogo ambao unaitwa kwa kizungu unaitwa penguin ule mnyama na polar bear na pia ile aura aura katika anga ningependa sana kutazama hiyo aura ninapofikiria nchi hiyo kile ambacho kinanifurahisha ni kwamba nyeupe, yaani ile snow nyeupe kila mahali unaona tu nyeupe, nyeupe, nyeupe kile inanisisimua, nasikia tu vizuri ningependa sana kuenda katika nchi ya Antarktika.

Yoga nishawahi kufanya muda mfupi kwa sababu nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa anafunza yoga lakini alienda ugaibuni kidogo mimi yoga nishawahi kufanya lakini si sana nishawahi fanya ndiyo, lakini sijia fanya kwa muda mrefu nimefanya yoga kwa muda mfupi tu.